Zawadi nzuri ambayo nimewai kupokea. Nimewai pokea baiskeli ambayo niliwai letewa na dada yangu aliye marekani hiyo siku nilikuwa nimefurahi sana kwa sababu nimekuwa nikithamani kuwa na baiskeli kwa muda mrefu na niliweza kupokea zawadi hiyo kwa furaha tele.